Kwa kawaida nikiwasilisha kitu ama hiyo project ambayo yenye nataka kufanya ama yenye nitawasilisha kama ni project ama ni kitu ambayo nafanya kuiwasilisha. Sana sana kuna ile kaisi ambayo pengene utaisika uwoga. Lakini cha muhimu ni kuwa ukue unajiamini. Mimi sana sana najiamini sana kwa kile kitu ambacho nasema ama ile kitu ambao na wasilisha sababu pale kwasilisha ile kitu inakuwa ile confidence lazima ikuwe na sasa kwa ukiwasilisha lazima hiyo confidence ikuwe sababu lazima kwanza ufanye kujitayarisha mbeleni kabla ufanye ile wasilisho.

Sana sana nikiamka asubuhi mimi hupenda kunywa chai, ama wakati wa baridi, mimi hupenda kunywa kahawa, unajua kahawa huwa inafanya, huwa inaleta msisimko ingine ambayo huwezi hisi baridi. Sana sana tunatumia wakati wa baridi, tunatumia kahawa, lakini ule wakati wenye kuna jua, tunatumia, natumia chai sana.

Afya kwa kuiweka vizuri huwa nafanya mambo kama kukimbia asubuhi kwenda gym na pia nazingatia sana chakula ambacho nakula kama lazima kwa siku nikule matunda ama wakati mwingine pia ile chakula lazima uangalie diet. Yeah.

Sana sana simu mimi huitumia sana na mambo ya social media ama kupiga lakini kupiga siyo sana ni mambo na social media, whatsapp na instagram. Sababu najua huko ndiyo siku hizi sasa imekuwa kama ndiyo familia kuu.

Sana sana huwa nasoma habari za mtandoni kutoka TikTok, TikTok live, ama maybe pengine YouTube pengine Facebook sanasana natumia YouTube live sababu hapo ndiyo utapata mambo mingi ama pia kuna instagram sana sana hata instagram na telegram.